Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuona ni mimi napenda bahari. Mandhari ambayo nimewahi kuona ni mimi napenda bahari. Pia nakumbuka nilipoenda katika kusalimia mama ya mama yangu. Pia nakumbuka niliona kwamba kulikuwa shamba nzuri imelimwa majani chai. Na ilikuwa inakaa vizuri kwa hakika sana. Na pia niliona shamba ambayo ina maua kubwa sana. Na hizo maua iliko katika shamba eka kama kumi. Pia mandhari ya milima nye ambayo imezungukwa na mawingu, nimeiona pia inakaa vizuri, kwanza wakati wa machweo. Kwangu mimi hizi mandhari huwa zinaniletea utulivu na uzuri wa asili kwa pamoja. Pia mandhari za fukwe za bahari maji inapokua blue huwa inafanya mchanga mweupe kuvutia kwa sana.